Naam, natumia teknolojia ya sauti kama mikrofoni, naweza nikatumia hii uju, hii teknolojia kufanya vitu mingi, sana hata kurekodi hili voice note nimeweza kutumia teknolojia ya sauti. Nahisiko, na kwamba vitu mingi sana za dunia saa hii zinahitaji teknolojia hiyo, na kwa maana lazima tuihifadhi pia.

Somo nilio ipenda. Shuleni ulikuwa wa sayansi. Naisi kana kwamba ni somo ambalo nigelewa, nilikuwa nailewa kiraisi kuliko somo zote. Na ilikua kitu ambayo nikikua naeza kuipenda bila hata kusoma ningeweza kuipita. Naeza kupenda somo hili tangu kitambo lakini naisi nilivyoendelea kuwa shuleni jinsi mbavyoo somo langu, penzi langu kwa hilo somo liliweza kuongezeka. Naposoma somo hilo nilikuwa naisi vizuri sana na naisi kana kwamba naeza nikafanya chochote. Bado naeza kufanya kitu enye inausiana bado na sayansi hadi saa hii kwenye chuo kikuu na natumai napomaliza bado ntapata kazi kwenye somo hilo bado kwa sababu naisi inatusaidia sana na inatupa ujuzi kuhusu miili zetu na jinsi ya mbavyo vitu vinafanyika duniani.

Naam, napenda kuangalia nyota hasa kama ninaye rafiki yangu na marafiki zangu au nikiwa na bwana wangu kwa sababu nahisi, kuangalia pia ukiwa pekee yako labda kama unahisi uko na, unahisi haujafurahi, unahisi uko na huzuni, unaeza ukaenda pekee yako lakini mi nahisi inayoweza kupendeza kabisa ni ile ambayo uko na marafiki zako au uko na bwanako apo unaeza tu ukaangalia nyota na kuona jinsi ambavyo inameremeta, huko juu angani na vile ambavyo inapendeza. Wakati unaangalia nyota huu unahisi hisia za furaha hisia za ushangao kwa sababu hii ni kitu ambacho kinaeza kuwa kwenye dunia yetu na sisi tunaeza kuiona bure.